Chakula cha jioni nacho kipenda hasa ni ugali na mayai ugali na mayai na mboga mboga lakini nikipata maji ya kushushia pale maji fulani hivi ya baridi na nakijisoda cha fanta hivi na nakanyama kwa kadogo hivi kama robo hivi mambo yanakuwa shuwali.

Mazoezi huwa nafanya mara nyingi, siwezi, naweza kufanya mara moja, mara mbili, na itegemeana na siku ambayo nina mood. Kwa hiyo mazoezi huwa nafanya mara nyingi, ama mara moja, ama mara mbili. Huwa nafanya mara nyingi, hee, mara nyingi tu na.